Ninapozungumza kuhusu mafunzo ningependa kuyapata kazini. Ningependa kuwe na mafunzo jinsi ya kuwa na mahusiano mema baina yangu na wale ambao tunafanya kazi. Kwasababu wapata sana, unaweza pata mtu anaketi pale kando yako. Hata salamu huwezi kusalimia unapata anaingia pale kazini. Anakupita tu. Inapofika wakati ako na shida ama anataka msaada kutoka kwako hapo ndipo mtu anaweza taka kunyenyekea alafu ndipo sa apate ile kitu alikua anakitaka, kwahivyo ningependelea sana kufundishwe jinsi mahusiano mema, jinsi ya kuzungumza na kuishi na watu pale kazini, kwa maana watu wengu hawajui kuishi pamoja wapata tu kuna misuko suko na vitu ambavyo havifai ni vyema sana kufunzwa jinsi ya kuwasiliana, jinsi ya kufanya kazi kwa pamoja naam, ningependelea kupata mafunzo kazini.

Naam napenda sana kutembea kwa mguu kwa sababu Napotembea kwa miguu napata mwili wote umechangamka ama na jihisi vizuri unapata mwanzo Kabla uanze kutembea unajiuliza kweli nitaweza niseme kutoka kazini kwenda nyumbani napenda sana nikitembea jioni nifikapo nyumbani napata nimetoa jashu angalau zile sehemu ambazo nilikuwa nahisi maumivu kwa mwili Sasa nikona nguvu ata najihisi naeza endelea kufanya kazi. Napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu tena inapunguza maybe pengine niseme pressure kwa lugha yakimombo amba mskumo wa damu nitumie kiswa ilisanifu. Napenda sana kutembea. Kwa sababu unapotembea unalainisha miguu yako ama viungo vingi vya mwili unatoa jasho ambalo linatoa uchafu mwili ni naam. Napenda kutembea sana na ningependa nijiusishe katika matembezi kila siku.

Naam napenda filamu inayohusu utafiti kuhusu ufisadi ama upotovu wa nidhamu Unahusu polisi ambapo wanafanya utafitu wao kuhusu jinsi ambavyo yale makosa yenye watu wengi wanayatenda Napenda sana kushiriki kuona iyo filamu Si comedy, si action, naeza sema ni drama haswa kwa sababu ina iko na mahali pale inaanzia kuangalia ilijambo ni nini lilitokea Alafu inafuata nini kilicho kifanya ilijambo liendelee zaidi Naam napenda kuona hio mpaka ambapo wanapopata ukweli nini kilicho sababisha Tendo fulani ama makosa fulani yakafanyika Mara ya kwanza nilipoiona sikuwa nafahamu vizuri na kumbuka nilikuwa na shindwa kwani awafanya nini hata hii filamu ha ibambi. Ndiposa nikakuja kuelewa kwamba inafundisha kitu fulani maishani mwangu. Nambari ya ine ni nani alieleta hamu ya filamu hii? Filamu hii natokana na hamu yangu ya kutaka kuwa mwanasheria. Lakini kwa bahati nzuri ya umbaya siingeweza kuwa kutokana na ule uchochole hali ya uchochole katika familia. Lakini kwa yote na shukuru najua siku moja hiyo ndoto ya weza kuwa kweli ningependa sana kuona hiyo filamu hata saa hii ni kipewa ni itazame sina kitu chochote ambacho kitanizuia mimi ni sione niko tayari.

Napo zungumzia suruari ya sketi, napenda suruari. Kwa nini? Suruari haswa wakati wa baridi, inakukinga dhidi ya magonjwa kwa sababu unajikuta pale kwa viungo vya mwili. Unaanza kuhisi baridi, unaanza kutetemeeka na unapo pata ukizeeka, unaeza pata ugonjwa wa baridi. Kwa hivo napenda suruari kwa maana, wakati kuna baridi, unajikuta umejikinga na baridi. Suruari tena ni ina kinga nyingi kwa sana sana kwa mwanamke. Unaezapata pengine kuna mwanaume ako na nia mbaya nawe. Akikutazama vile umevaa haezi kuchukulia hivi hivi ama hatamani kukufanyia tendo mbaya. Ile suruari inakuwa umeivaa vizuri na imekukinga vizuri. Kwa hivyo mtu atakapo jaribu ata kukudhulumu, unaeza piga nduru watu wakimbie wa kusidie. Lakini katika sketi anaeza kuna jisi ama akufanyie jambo mbaya kwa sababu ata inua tu juu nafanya lile tendo ambalo anataka kufanya. Kwa hivyo ni naidhamini sana suruari kwa sababu ikona faida nyingi kuliko sketi.

Wakati nafuraha kwa kweli nakikisha yakwamba nimewe watafuta wale rafiki wangu wa dhati na wadhamini wale ambo waneza nisaidia katika hali ngumu na hali nzuri kwa yote na hakikisha yakwamba nimewapigia simu, tukutane tuende mali flani, tuseme kama ni pale klabuni, twende kujitumbuiza, tunapoenda pale, tunenda tunakula chakula chetu, tukishamaliza kula chakula chetu, tunapata kinywaji kidogo halafu, tunenda kuburudika, unapata tunengia pale kwenye densi, tunasakata rumba, tunafurahia, tunasikia vizuri, tunazungumza, tunakuwa na mazungumzo yetu, jinsi ambavyo, tunaeza weza saidiana kimaisha, tunafikiri pamoja, kama ni kueka pesa fulani kusaidiana ili mwisho wa mwaka, tuseme kama mtu alikua anataka kuianzisha kama ni biashara ama mwingine angependa kurudi shule aongeze masumo yake unapata tunashauriana vema Kwa hivo napenda kuenda kufurahia pale kwenye klabu. Naenda tunaketi chini, tunasikiza mziki, unafungua nyoyo zetu na tunakunwa vinywaji vietu kwa amani bila tatizo lote tunapo ona muda umesonga kila mtu anachukua gari na kurudi kwake nyumbani na kupumzika.

Tunapo sema kuhusu chakula nacho kipenda, naeza sema napenda pilau. Nijibu nambari ya kwanza, unaweza kushiriki, ni chakula gani na ni wapi unapenda kukila. Napenda pilau. Pilau, napenda kuitumia sana pale harusini. Iyo pilau, unapata, imepikwa vizuri, imeandaliwa vizuri. Nikijibu nambari ya pili, labda unaweza kueleza jinsi kinavyo ladha. Pilau nayo ni tamkuili kwa sababu imepikwa na madini ama viungo vema wapata imetengenezewa pale kachumbari waeza pata hio kachumbari ikona viungo vingi ambavyo vikona ladha ya kuvutia na tena ukona ule mchele mzuri ikona nyama umepata imeandaliwa tu vizuri alafu yanukia vyema naam napenda kuila pilau sana sana katika harusi nambari ya tatu je unakumbuka mara ya kwanza ulipokila pilau pilau nilipokuwa mdogo nilienda kwa jirani yangu nikapata ameandalia watoto wake chakula sawa wano sini watoto tunacheza tunasikia tu chakula kikinu kia vizuri hatu haikuwa hata tumewai ku kionja kwetu nikakila pale na nilipokila nikakithamini sana nikaenda kuambia mama angua ata mama angu hakua anajua ndiposa aka ingia mtandaoni akaanza kuangalia vile pilau inaandaliwa ni nani aliye kueleza kuhusu chakula hiki Icho chakula nilikila kwa jirani yangu wakati tulikuwa wadogo tulienda pale kucheza ndiposa ni kakifahamu tangu wapo ni kakithamini. Nitakapo sema mara ya mwisho kukila nilikila kwangu nyumbani wiki iliopita mimi mwenyewe na penda kupika pilau nahakikisha ya kwamba imepikwa vizuri imeekwa nyama ya kutosha na mchele mzuri isije ikawa ule mchele wa kuvunjika vunjika kwa hivo nikula pilau wiki iliopita siku ya jumapili.

Tunapo zungumza kuhusu mkate na penda mkate wa kawaida. Haa napo nasema mkate ni wakawaida huo mkate. Uwe umeo kwa vizuri mkate uwe laini. Haa ukisha kuwa laini. Alafu ni nauchukua ule mkate na upaka siagi na upaka jamu. Alafu kisha na karanga mayai. Ni kisha karanga mayai yangu na ekapale katikati. Sasa ni kisha afanya hivo. Ule mkate unapata unakuwa na latha sana kwa sababu ukiula mkate kama tu uko kavu waweza kunyonga sa zingini unapata inakupea kichomi. Kwa hivyo napenda mkate wangu ukiwa umepakwa viungo vizuri na viko na aina nyingi ya madini ambayo yataleta faida kwa mwili. Kwa hivyo mkate wangu na penda mkate ule ambao ni laini mkate ambao umetoka tu kuokwa saa hio ambao au jakaa sana au jakaa kwa mda mrefu bila kutumika kwa sababu wapata sana ngano yaeza kuharibu tumbo usipo ila ule wakati unaotakikana.

Jee, nichukuwe basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini ilinachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inanisumbua. Nadhani leo nitachukwa basi sina haraka sana. Nauli ni shilingi mia mbili tuu ni nafu. Nitaka kwenye dirisha niangalie mitaa tuna popita. Napenda kuona watu na shugli zao za hasubui. Kila mtu anahadithi yake. Station ya basi ikombali kidogo na nyumbani nitatembea dakika kumi ni mazoezi mazuri kwa mwili nikifika kazi mapema nitakunjua kabla kuanza kazi.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika 20. Lazima nimpigie mwenye kiti barua nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja je. Kuna njia nyingine zaidi ya ufupi. Nathani kama niondoke mapema dakika 30 nitaepuka msongamano kesho nitajaribu iyo njia leo naendesha radio sikize muziki ili niwe na subira hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nina programu nyingi sana kwenye simi yangu je, nitazitumia zote? Nadhani nusu tu, nizifute zile situmi, nitachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze, programu ya ramani pia nitaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia programu za michezo je zinifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine na programu za kusoma habari katha ni zaina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi programu ya banki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Jirani yangu alini tempelea jana. Tulizungumza mambo mengi. Yeye ni mzuri sana. Tunasaidia na kila wakati alikopa chumvi kidogo. Nilikupa bila tatizo. Majirani wazuri ni kama familia. Mwezi uliopita mimi nilemko pasukari, alinipa bila maswali. Tunaangalia watoto wa kila mmoja wanapo ondoka. Hii ni jamii ya kweli, tunahusia na vizuri labda, nitampikia chakula kidogo ni mpelekee kesho. Yeye alinipikia wiki iliyopita nilipokuwa mgonjwa. Lazima turudishane vema majirani, wema ni baraka mungu, lazima tuwaheshimu.

Lazima niandae orodha ya maitaji ya wiki nzima, tunaitaji unga mafuta sukari na chumvi, mboga zinaitajika kila siku, nitanunua kabichi, karoti na vitunguu, nyama kwa wiki moja nadhani, kilo mbili zitatosha, samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au tatu mayai ni muhimu kwa watoto, nitanunua lundo moja, matunda kwa watoto machungwa na maembe ya hapo sokoni, sasa je nina pesa za kutosha? Ebu nihesabu labda shilingi elfu kumi zitatosha Nikienda asubui mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Kulingana na hili swali la kuanzisha mradi mpya wa kazi. Mtu unapoanza mradi mpya wa kazi lazima ukuwe umeufanyia utafiti kabla ya kuanza kufanya ile kazi. Kwanza kabisa uangalie huu mradi nitaufungua wapi. Unapofungua mradi lazima ufungue mahali ambapo pako na watu na ni karibu na barabara kwa sababu waeza funguwa mradi halafu upate umeuegeza pale mashinani ambapo hata hakuna mtu anajua mradi. Upo, huo mradi lazima nihakikishe kwamba ni mradi ama ni mradi ambao watu watautumia. Usije ukaanzisha tu mraadi ujikute. Hata hakuna mtu anahitaji huo mradi maishani mwake. Kitu kingine, Unapoanzisha mradi hakikisha umeegeza pesa kando usije ukaanzisha mradi na pesa zote za kukopa halafu mradi ukose kurudisha zile pesa za kukopa. Wapata sasa unakujiwa na wenye walikupatia pesa wanaeza funga ule mradi wako ubaki nunge hata hujapokea kitu chochote upate unadaiwa madeni. Kwa hivyo ni vizuri sana ukuwe umejipanga kifedha. Tena unapofungua mradi kaa ukijua umejipa muda wa kiasi gani kujua kwamba huu mradi utanipea faida ama hutanipatia na ukuwe umejipinga, tuseme umejiekea miezi mitatu hivi ukijua kwamba huu mradi utaanza kunirudishia zile pesa ambazo nilizianzishia. Kwa hivo mara kwa kadhaa ninapoanza kufanya mradi nakuwa nimeufanyia utafiti, nimeuliza watu ambao wamejaribu kufanya jambo kama lile linaporudisha nieze kuanza mradi wangu.

Kwa hakika napenda kuvaa mavazi yambayo ya nafutia. Alafu yale mavazi yawe aina ya rangi hile ya kutamblika vizuri nisije nikavaa tu vazi ambalo hata ukilivaa rangi enyewe aipendezi. Napenda rangi kama rangi nyeupe ambayo ikona mandishi mazuri. Nayo mavazi napovaa nahakikisha ya kwamba yamekinga mwili wangu wote staki kuvaa vazi ya ambalo ni fupi ama vazi ya ambalo halinitoshi Tuseme kama ninapo tembea nashinda nikilivuta nile vazi chini ama na shinda ni kilinua juu ndiposa linitoshe napenda kuvaa vazi ya ambalo linanitosha vizuri na vazi ya mbalo alinibani na vazi la kufutia ambalo likona rangi mzuri kabisa. Mavazi yangu nakikisha yakona hayo matatu. Tena napenda vazi ambalo halinibani sana. Vazi lile ambalo likona nafasi hata inapotaka kutembea na tembea kwa uwaraka. Ujue weza vazi ambalo la kubana. Alafu uanze kutembea iraruke tuseme sehemu ya nyuma lote liwe wazi. Ama tuu mahala popote hata uwezi inuwa mkono juu kujikuna. Napenda vazi ambalo lanitoshia vizuri na likona nafasi kiasi ambayo naezapumua hata.

Napo zungumzia kuhusu utaratibu wangu wa kahawa au chai napenda kuitumia chai kwa nini. Chai na chai enyewe tuu ukipika vizuri alafu uwache iive kwa umakini. Inakua tam sana kulingana na kahawa. Kahawa, kahawa lazima uitie sukari ndio uweze kuikunywa chai waweza tumia tu bora ulieka majani kwa umbali. Inaonja vizuri, napenda sana kuitumia chai. Ni takapo zungumzia kuhusu nambari ya kwanza tunaweza kuelezea ni nini unayokunywa na kahawa au chai napenda kutumia mandazi wakati nina kunywa chai yangu. La pili labda unaandaa vipi na ni wakati gani. Chai yangu napenda kuiandaa asubuhi na mapema, ni napoandaa ile chai nachukua maziwa nachemsha kwanza. Nikisha chemsha natia natia viungo vyangu kama ni masala naweza kutia pale kama ni majani alafu kama ni tena majani ya rosemary. Naeka inachemka alafu naongeza tu maji kiasi yaweza kusaidia ile chai kuiva. Nambari ya tatu, je unakumbuka ni nini unavyoongeza ndani yake nimeeza kuvitaja hapo mbele ni napenda kuongeza masala, napenda kuongeza majani ya rosemary kwa lugha ya kimombo. Tena napenda iwe na iliki na sukari kwa mbali. Nambari ya nne ni mahali gani unayoi penda kunywa. Napenda kunywa chai yangu nikiwa pale nyumbani wakati nimeamka asubuhi naketi sebuleni nikitazama taarifa ama nikisikiza tu mziki kwa umbali ama kwa sauti ya chini. Nambari ya tano unaisi jinsi gani bila kunywa chako cha ka waida. Nisipoinywa ile chai, wa pata tu ata, najiambia ata sitaki kufanya kazi, na akili tu, inaniambia kuna kitu sijakitumia ambacho, kinafanya nisifikirie vizuri, kwa hivo, ninapokosa kuitumia ile chai, napata, naona kwamba kuna madini ambayo, nimekosa sana katika maisha angu, napenda sana chai yangu, na ninapenda kuinywa na isiwe nyingi iwe tu, ya kutosha na imepikwa vizuri, ikaeza kuiva vizuri, bila kuharakishwa na iwe chai safi.

Ninapozungumzia swali kuhusu una uianishaji kazi ya maisha na kazi ya kibinafsi. Naamu, na jaribu wakati nafanya kazi ya maisha na kazi ya kibinafsi kwanza naketi chini najiambia hii kazi ya maisha inanihitaji muda fulani na kazi ya kibinafsi inanihitaji muda gani. Tena naangalia nitakapofanya kazi ya maisha na kazi ya kibinafsi ni gani ikona malipo mema. Nitakapo tofautisha nipate tuseme kazi ya maisha ikona manufa mingi Ninapo linganisha na kibinafsi Kwa hivyo nahakikisha ya kwamba yale masaa ambayo nimewekewa kufika kale pale katika kazi ya maisha Nahakikisha niko pale na wakati sasa tuseme nimerudi nyumbani kupumzika pia na guzia kazi yangu ya kibinafsi Kwa sababu pia nayo yaletea mtu faida Kwa sababu ile pesa unapata katika kazi ya maisha iezi kukimu kwa kila jambo. Kwa hivyo nahakikisha ya kwamba, sija telekeza ama sijasahau kazi moja ama ilengine, nahakikisha kila kazi nimeipa muda wake na niweze kuifanya vizuri bila changamoto nyingi.

Mimi napenda upepo siezi tamani AC kwa sababu AC huona yatumia teknolojia alafu unapata. Si venye inafaa iwe. Unaona upepo huwa ni msafi. Upepo huwa unakuja tu. Ile yenye hautarajii unapata unavuma vema. AC sasa wapata mara wafinya joto, mara wafinya baridi. Saa zingine AC yenyewe yaweza kuwa inatoa vitu chafu, alafu upate ile AC iko ndani ya room, upate ndani ya hicho chumba, vitu ni vichafu inakupulizia vumbi, inakupulizia hewa chafu kwa sababu yaingia tu lakini haina mahali pa kutoka. So wapata hiyo uchafu wote waingia katika mwili wako kwa hivo napenda sana kwa upepo kwa sababu ule upepo, upepo uko tu si wa kulazimishia, wapata upepo ni msafi, upepo unachangamsha mwili, unasikia tu vizuri, unatulia tu ukipunga hiyo hewa safi. Ambayo inatoka kwa miti na maji kuliko ile ya teknolojia tu unapuliziwa vitu ambavyo haujui kama viko sawa ama viko aje.

Kile ambacho ni napokiona saa hii ni kwa dirisha yangu ni kutazama ni kiangalia pale nje naona nyumba tena naona mwanga juu niko kwagiza naona taa zi mewaka Kuna miti na onagari za pita nambari ya pili labda ni miti majengo au barabara naam kuna barabara kuna miti na kuna majengo aina mbali mbali nambari ya tatu ju nakumbuka ni wakati gani wa siku upenda kutazama nje. Napenda kutazama nje wakati mvua yanyesha. Napenda kuangalia kunaenda aje. Unapata napenda nikona uhusiano mwema wakati kuna nyesha. Hata mwili unajiisi vizuri kwa sababu akuna joto jingi. Kwangu inakuwa ni kama tufuraha. Ninini kinacho badilika nje kutokana na msimu? Wakati kuna nyesha wapata maji ya pita, wapata maji ya napo pita, joto linarudi chini, wapata miti ni kama unona, ni kaina songa songa. Nambari ya tano, unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha? Ni napo tazama nje yadirisha na hisi tu nimetulia. Unapata mwili na akili yote imeeka mawazo pale inje. Unapata tu ni ko katika hali ya utulivu na jaribu kuangalia nini kinafanyika hapa na pale. Wapata nimesahau zile shida zangu ambazo nilikuwa nazo. Sasa ananza kufurahia kile ambacho ni nakiona kule inje.

Ah, umeme ukikatika kweli, najikuta niko katika hali ya huzuni mno. Kwa hivo, wakati ule umeme unapotea, juu unaeza pata sana hukuaumepanga cha kufanya. Umeme ukipotea, swa nikiwa nyumbani, ama kukatika nyumba yangu, inabidi nifanye usafi. Naanza kwa kuangalia nguo chafu, nazieka kando, napanga, sasa napanga kabati yangu ya nguo, watoto. Nikishatoka kupanga hizo kabati naeka zile nguo ambazo ni mze zaidi nazieka kando kwa gunia Hili niweze kuzirusha alafu nabadilisha malazi naeka mingine masafi Nikishamaliza kufanya hivo nachukua yale malazi na hizo nguo naka chini naziosha Nikishamaliza naanikia kule inje naacha zikikauka sasa narudi kwa nyumba Naanza kusugua bafu, nasugua sehemu zile ambazo tunaketi, ninaenda jikoni pia nasugua pale ambapo tunaeka viombo nahakikisha kwamba nimeangalia kila mahali, alafu nikapuliza dawa kama ni dawa ya mende, kama ya nikunguni kuhakikisha kwamba nimetumia huo muda vizuri wakati stima zimepotea kwa sababu ni Wakati hukuwa umepangia chochote kwa hivo usafi ndipo unapohitajika kwa ule wakati.

Majira ambayo napenda naweza sema napenda sana kushiriki majira ya kiangazi. Kiangazi kinapokuja ni nafasi mzuri kama uko na shamba, unaenda pale unalima shamba unatoa magugu kwa sababu magugu yatakauka na uyarushe kando, unatengeneza shamba lako vizuri Linakupa muda wa kutoa uchafu. Kukiwa na kiangazi, unaweza fyeka miti ambayo ni mirefu inakauka unaieka kando ikuje kuwa kuni ambazo utatumia wakati wa masika. Kwa hivo, napenda sana msimu wa kiangazi. Je, unakumbuka ni kitu gani kilichoweza kufanya upende majira haya? Naam, wakati wa kiangazi, wapata sana sana. Unaweza enda safari mbali kama uko na watoto wadogo kwa kuwa kiangazi ni kizuri mno kutembea katika bahari, kutembea mahali pengi kwa sababu hahuitaji kutembea na nguo nyingi. Utatembea tu na nguo kiasi zile ambazo mtatumia unapolinganisha kiangazi na masika, masika yatabidi ubebe nguo nyingi, uko na mzigo mingi pengine huna gari ama jinsi ya kubeba hivyo vitu kwa hivyo inakuwa kazi ngumu kwako na mara ya nne ni shughuli gani unazopenda kufanya majira hayo. Majira hayo kama vile ambavyo nimetaja hapo awali naweza kama niko na shamba, kulima shamba, kulitengeneza liwe tayari Unafyeka magugu, unayachoma Unangoja wakati mvua inanyesha sasa utapata hakuna magugu yoyote unatia mbegu pale mchangani, inangoja tu mvua wakati inanyesha mbegu inamea haraka sana Majira ya kiangazi yanasaidia mtu tena waeza fanya usafi zaidi kwa nyumba yako, halafu mnaeza enda safarini bila wasiwasi wowote. Nambari ya tano, unahisi vipi kuhusu hali ya hewa wakati kuna kiangazi. Naeza vaa nguo yangu mzuri, naeza toka nje lile jua linachoma mwili unajinyorosha vizuri mifupa unasikia iko sawa kabisa unajikanda unaenda unaogelea nahisingi vizuri sana wakati ni majira ya kiangazi, lakini kisiwe kiangazi ya lile jua kali mno.

Ninapo sema ni uwezo gani ningependa kuwa nao. Jameni. Ningependa kuwa mwana biashara maarufu asa. Wakuoka mikate, keki. Kitu chochote ambacho kinahusisha kutengeneza. Ngano chapati, sambusa. Ningependa kuwa na uwezo wakuwa na duka langu kubwa. La biashara ili. Katika hilo duka pia niweze kuinua jamii. Na wale wengi ambao juu hiyo kazi ya upishi wa ya mkuoka mikate keki kupika chapati mandazi kathalika kuuza siya ti ni uze tu kuuza. Nieze kusaidia wenge kujiinua kimaisha ningetamani tena ni maombi yangu maulana aweze kuniwezesha niweze kueka duka kubwa na kufanya biashara kama iyo ama iwe shule ndogo ya kufunza wale ambao hawajiwezi katika jamii.

Naam, napenda kulima bustani sana. Napenda kupanda maua. Napenda kwakikisha ya mepandwa katika hirufi. Tuseme kama ni jina langu, kama ni jina la mama, kama ni jina la baba. Na hakikisha bustani langu liko hivo nimepanda maua aina aina tofauti alafu katika ayo maua ya siwe tu ni maua. Kuna yele maua ambayo ni dawa, kuna maua ambayo ni tunda, kuna maua ambayo ni majani ya wanyama kama sungura na kuna maua ambayo ni mboga. Napenda kulima katika bustani katika iyo bustani yangu napenda kueka vitu vingi alafu napenda kueka mbolea napenda kunyunyizia maji ni napenda kutafuta neti naeka hivi kando kando ili tuseme mbuzi au ngombe anapo pita asiweze kuuma chochote kutoka pale katika bustani yangu bustani ni kitu ambacho nakikipenda na naomba kwamba siku moja nitakuwa na shamba langu kubwa ambalo nitaweza kufanya hayo mambo yote ambayo nimetaja hapo mwanzoni.

Asubuhi ninapo amka, kitu cha kwanza ninapo kifanya Ninaketi chini ni naswali namshukuru mungu kwa yote ambayo amenifanyia nikishamaliza kuomba, ni na amka ninaenda pale msalani Najisaidia, nikishajisaidia napiga meno mswaki, kisha naoga Alafu ninarudi tena, sasa pale chumbani, ninatengeneza kitanda changu Nikisha amaliza kutengeneza kitanda changu, ninavaa vizuri kama nilikuwa niende kazini, ninaingia jikoni, ninaunda chai ili niweze kuwapa familia, kuachia familia yangu ama mimi mwenye niweze kupata kitu cha kubeba, ninapoenda kazini Kwa hivyo ni kiamka lazima ni jipange, vizuri, ndiposa, nikitoka niache kama nimefanya kila kitu vema, nikisha maliza hivyo natoka kwa nyumba haraka, naingia kwa gari, naenda kazini ili niweze kutafuta kile ambacho naweza jisaidia nacho kwa siku.

Naam napanda kucheza michezo ya video wakati sinakazi ya kufanya. Hio michezo ya video inachangamisha kili. Ina kila viungo vya mwili. Mchezo unahigiza, unatumbuiza, unakufanya utamani kufanya hili, unajiambia tafanya. Soo unajipata tu ukona hile furaha tu ambayo au kuna itarajia unajaribu kung'ang'ana hivi usije ukafeli, unafanya hivi unafanya hivi, unafanya hivi unakuta tu akili tu kutoka maalapopote ndo hiyo, wewe unafanya kile kitu ambacho hukuwa unajua kama unaezakifanya naam napenda sana michezo ya video kwa kuwa kweli ni michezo ambayo inatunguiza inaletea mtu furaha moyoni hata kima wazo unajikuta unafikiria vitu tu bila ambavo unaona hata unge vifikiria wakati mwingine unakuta tu ni kitu tu kinafanyika uo wakati baadaye unapata tu kimepotea uwezi pata kukirudia tena.

Sana sana nasomea habari mtandaoni katika programu ya X. Unapata pale X kuna watu wengi ambao wako na umaarufu na pale kila wakati, kila wakati, kila wakati unapata habari metumwa pale so, katika apu ya X. Unapata vitu vingi vimetumwa pale kwa hivyo napata habari yangu nyingi. Unasomea pale. Unapata watu wamechambua, kuna mtu ameongezea taarifa fullani na fulani hivi na hivi, kulienda hivi na kukarudi hivi na hivi. So unapata kila wakati niko pale nikiangalia ni nini kinachoaendelea kwa sababu pale unaeza tafuta ni kitu gani kimetafutwa sana katika muda wa dakika kumi pale ndipo napenda kusomea habari yangu hata wakati siuko karibu ama wakati natika kujua kitu ambacho kinaendelea ama kitu kipya ambacho kimetokelezea lazima nipite katika X ndiyo nieze kufahamu kwa ukweli hiki kimefanyika.